Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangaizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani ninasahau masumbuko ya kila siku. Na ninafurahia kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto. Lasima ni nyunyise maji leo. Jua limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo simeiva. Naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe nzuri saidi. Shuguli hii ni burudani yangu bora.